Chakula ninachopenda kukila zaidi ni chapati. Chapati ni chakula kitamu sana. Kinachotengenezwa na unga wa ngano. Ile ngano imesiagwa. Kisha unatengeneza chapati. Chapati ni chakula ambacho ni rahisi sana kutengeneza. Ukiwa na unga yako pale. Nikuwe na ingredients za kwako pale za kutengeneza ni rahisi sana kuweza kutengeneza chapati. Chukua unga wako unaoupenda wa kampuni ambao unapenda. Uwe na maji, ile lukuwomu wota, uwe na sukari, uwe na chumvi, uwe na karoti kama unaweka karoti uwe na jinja kama unaweka jinja, yaani inalingana na jinsi unavyopenda kutengeneza chukua unga wako, uweke pale kwenye saa, kwenye besheni maji ya kupa yale lukuwomu, weka chumvi, weka sukari, changanya pale tia kwenye unga anza kukoroga, koroga, koroga, paka ule unga unate kisha, anza kukanda kwa kutumia mkono Ukande mpaka unga wako uwe laini. Unga wako unapokuwa laini pale usiwe so soft na usikuwe mgumu tena sana chukua kifuniko kimoja cha mafuta mwagilia kwenye unga wako Kisha ukande mpaka ule unga wako uwe laini Kisha zile chapati zako chukua anza kuroll ziwe in a circle chukua pani ya kwako wekelea kwenye moto moto usiwe mkubwa sana usiwe moto kidogo uwe moto ile tunasema moto moderate ukisha roll zile pan za kwako chukua zile chapati ambazo umeziroll pale ziweke kwenye moto ukitoa kishaiva weka mafuta tengeneza vizuri kishaiva weka mafuta toa kishaiva weka mafuta toa. Chapati unaweza kula na kitu chochote ambacho unapenda unaeza kufanya kunywa na chai, kahawa, soda ama unatengeneza stew yoyote, stew ya nyama, stew ya maharage ya nazi stew ya zile peas, tunasema peas, pale kitu chochote ambacho unakipenda, unaeza tengeneza kwa kutumia tu kitu chochote na une-enjoy.

La hasha, siwezi kuishi, hata siku moja bila teknolojia maana ake kwa siku hizi, teknolojia ni kila kitu kama huna simu, kama huna televisheni, kama huna saa, huna kompyuta ama laptop ya kwako pale hauwezi ukafanya kitu chochote kwenye dunia hii bila teknolojia kwa siku za hivi karibuni Kwa mfano, huwezi ukajua ni nini kinaendelea kunye dunia kama huna teknolojia. Lazima uwe na simu, lazima hizo simu ziwe na vitu kama Google, vitu kama Chrome. Ndiyo uweze kufanya nini kujua ni nini kinaendelea. Hivyo basi mimi siwezi kuishi hata siku moja, hata lisali moja bila teknolojia.